Kwa upande wa kusoma gazeti mimi huwasi mtu kusoma gazeti sababu mara nyingi huwanapata sipendi kununua gazeti kitu chakwanza juu ya makaratasi na huwasi na matumizi na baada ya kusoma sasa huwa sioni haja ya kuharibu pesa kununua kama habari ambazo gazeti zikonazo Tunaweza zipata mtandaoni sasa hapo ndo wanapata ni rahisi sana mimi kupata habari za biashara za spoti na kila kitu nachotaka nirahishi sana kupata mtandaoni kuliko magazeteni sababu unapata gazeti nyingi zikiandikwa na mhariri ambaye anatumika mambo mingi wanayatoa ili wasiudhi watu fulani ama serikali ili gazeti zao zisifungiwe Lakini unapata habari za mtandaoni huwa ni rahisi kupata na unazipata kwa uhakika bila kila kitu chochote kutolewa na unazipata kwa wakati ufahao Sio kama gazeti ambapo mambo ya leo itatolewa kwa habari ya kesho Lakini ukiwa katika mtandao unapata tuwa habari hio leo leo na wakati ambapo unafaa Sasa mimi gazeti huwa sirahisi kusoma ama ata ni kisoma gazeti heri nisome gazeti ambazo ni zaki digitali zinapatikana mitandaoni lakini sio gazeti ya kununua makaratasi sababu hapo huwa inanipa changamoto sana kuzisoma.

Napenda sana kujifunza historia, sababu katika harakati za kujifunza historia, unapata unajua mambo mengi ambayo yanafanyika sai na kuelewa ni kwanini yanafanyika na kama yanausiano na mambo ambayo yalifanyika zamani. Na sana hata kusoma vitabu vya historia unapata kujua venye nchi enu Ilipitia katika mikono ya mabeberu hadi ikapata uhuru na unapata kujua mashujaa kadhaa wa nchi yenu ama katika historia ambayo inahusu kabila lenu unapata kujua ni nani aliyekuwa wakwanza katika kabila lenu. Na ni vipi kabila lenu limezidi kukua, unazidi kusoma utamaduni wenu. Pia huwezijua utamaduni kama hupendi historia. Kwa hivo mimi hupenda historia sana sana na napenda kujifunza sababu hiyo ina nisaidia kujua utamaduni wetu na tulipotoka na mahali tunaelekea ni vipi na ni mambo ngani ambao utamaduni wetu auruhusu na haya yote unayajua kupitia historia. Nakutuka kujua historia za kisasa pia, unapata kujua ni nini kimesababisha chanzo fulani kufanyika sai. Kama kusoma historia unajua kwa nini urusi na amerikani hawapatani kia ideolojia sana sana sababu naelewa ni kwa nini uchumi wao ukwe tofauti. Sasa unapata historia, inapata kuelezea na kufanya ili ujue kwanini mambo haya yanafanyika na upate kuwa na mambo zaidi ya kujua kwanini yanatendeka hivyo.

Kuna mambo mengi ambayo hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na yanayofaa na kufanya mtu aweze kufanya kazi yake kwa wakati ufahao na kumaliza kwa wakati ufahao na mambo hayo ni kama kuwa na mabosi ambao wanakuongelesha vizuri. Wajua ukipata mtu unakuongelesha vizuri na kukuelezea kazi ambayo unafaa kufanya vizuri na unamuelewa. Inakuwa ni raisi sana kufanya hiyo kazi katika hali nzuri na unapata unaimaliza kwa haraka na kwa wakati ufahao na unanaifanya vizuri pia unapongezwa. Hizo ni vitu ambazo zinaitajika katika mazingira ya kazi nakuwa mzuri na pia kuwa na urafiki na watu wote katika kazi hufanya mazingira kuwa mazuri sababu unajipata unaeza kuongea na mtu yoyote Mnaelewana na hamjakosana na mtu na pia mnaeza ulizana na mnafundishana kila kitu kama marafiki Hii nafanya kazi yako inakuwa rahisi katika mazingira ya kazi na pia katika mazingira ya kazi kunafaa kuwa na watu ambao ni wacheshi sana ambapo Hata kama umechoka anaweza kukuchangamisha na unafanya kazi yako hao ni watu mbao wanafaa sana katika mazingira yetu ya kazi na pia hiyo inasaidia kuwa na mzuri wa mazingira na pia mambo mengeni ambayo yanafaa katika mazingira ya kazi ni kupewa muda wa kupumzika unapata ukipata dakika kumi kumi na tano za kupumzika tuu na siyo kazi kila mara unajipata unakua mchangamfu zaidi na iwapo unapata uchangamfu na unafanya kazi yako inavyofaa sasa hivi ni vitu ambavyo vikifanyika vizuri unapata mazingira yako ya kazi yanakuwa katika hali nzuri na kazi yako inafanyika vizuri bila shida yoyote.